Ndio ndio natumia. Simu yangu ni ile ambayo inahiyo inausalama wa vidole mbele ya hapo unapoguza ama hapo mbele ya screen kwa hivyo mi hutumia. Ni njia rahisi ya kufungua simu. Inashinda hata ile ya kutumia uso ama kutumia namba au patani. Naam kwa hivyo mimi hupenda sana inarahisisha kazi kwa sababu unaezaifungua tu kutumia kidole sio kama hizo mbinu zingini ambazo zinataka kuweka patani inachukua muda kidogo ukilinganisha na hii ya kutumia vidole.

Kwanza likizo yangu kwa ndoto huwa ni mahali kama Australia au Maldives. Kwenye ufuo kama kando wa bahari nikae tu hapo na mrembo wangu na napenda kukaa kwenye boti au kwenye feri peke yangu nigependa kusafiri na mrembo pamoja na msichana wangu mdogo na pia kupumuzika. Pia ningependa kutembea mengi nchi zingine nyingi kwa dunia.